Sana sana wakati wa msongo wa kazi, kiticha kwanza ni kama ni usiku na weza kunyua kahawa, ama natoka anze kidogo, kunyorosha miguu tu na kili weze kutulia, ndio ni weze fanya kazi, ni kiwa mkakamavu na mchangamfu, ama nipange hiyo kazi kulingana ili ambayo inaitajika kwa hakasi, na ili ambayo haina darura, ili ni weze kufanya kazi hiyo kwa mpangilio. Ama ni punguze kazi ya kupatia mtu mungine Haweze kwenisaidia na mime nizifanya zingine kulingana tuna ili ili na darura na mbeo haina darura na pia ili ya muhimu na ili ambayo siya muhimu sana ndo niweze kumaliza kazi zote kwa wakati na kazi zote zifanya kwa njia nzuri.

Naamu, naipenda sana. Kwa hakika, nimetembea msitu mingi. Popote pale nilipo. Nimekuwa Kitale, Kenya. Nimekuwa Kitale, National Conservancy. Nimekuwa Nakuru. Ingawa, hakuna misitu mingi mnakuru. Lakini, pia nimetembea Nakuru msituni. Pale maeneo ya kuresoi na molo. Nimekuwa Nairobi. Tumaenda Karura na Ngong. Nimekuwa hadi Narok. Nimekuwa Eldoret. Maeneo ya Uasin gishu tumeenda hadi band forest kwa hivyo pahali popote nimekua tumenda kutembea hadi maineo ya rongai tulienda kiserian kule kwa hivyo pahali popote nimekua napenda kutembea tunaita nature walk huku inasaidia sana una akili natulia pia nikama njia kufanya mazoezi naam.

Mara nyingi, nimeenda mara nyingi, kuna maonyesho mingine yalikuwa nakuja shule, wakati tulikuwa katika shule ya upili, walikuwa jicho four Pia nimeenda nyingi, kuna ile ya King's Productions nikiwa Nairobi ama pale Kenya Theatre, tumeenda nyingi sana Nina marafiki ambao walikuwa wanapenda kufanya sanaa Kwa hivyo nilikuwa napenda kuenda kuwapa supporti Kwa hivyo nilikuwa napenda kuenda kuwapa supporti Nikienda kujinyesha ili wapate hiyo support.

Kujitunza nafanya vitu vingi, nafanya vitu vingi sana, tukiongelea afya, kitu cha kwanza mimi hufanya ni kukula chakula bora, kilicho na lishe bora, kitu cha pili ni kufanya mazoezi, na pia nakunywa maji kwa kiwango kizuri, naam mimi hufanya kazi mazoezi, kujitunza ni vizuri sana Mimi huhakikisha usafi kwangu ni wahali ya juu. Kuanzia usafi wa mwili hadi usafi wa nyumba. Sipendi kuwaona mende, kuwaona hawa vidudu wanaoletwa na uchafu. Kwa hivyo mimi hujitunza na aina nyingi. Kuenzia mwili, hadi nyumba, kila kitu chafaa kuwa safi. Hadi malazi, yangu ni safi.

Kukasana sana muda wangu wabure natumia ku kutembea. Naeza tembea katika kaunti zingine za Kenya. Napenda kutembea kujionea mambo mengine kukutana na watu pia. Napenda kuunda marafiki wakati wangu wabure. Lakini sana sana haswa wakati wangu wabure natumia kuwochi kutazama filamu. Napenda kutazama filamu. Au aina nyingine ya video. Kama iziza kuamasisha ama kuelimisha. Kama iziza wanyama. Ama aina ngine nyingi za za video ambazo naeza kuzitazama ili liweze kup kueze kupitisha muda kila kile ambacho siwezi fanya ni kutumia midarati misipendi kutumia miadarati sijalelewa ivo.

Kama swali hili linauliza vile ninavyo pokea ama kuelewa maoni kutoka kwa wengine Mimi husikiza kwanza Unampea mwenzako asikize akishamaliza kusikiza unampa Unampa jibu Usikie vile anavyokusikia vile anavyo kuelewa na pia ni vizuri kuwasikiza hata kama wanaongea na hasira ama wako na furaha huzuni ni mzuri kusikiza Alafu, muelewane hivyo maoni husikia na sio vizuri ku kuwajibu kwa ubaya Unawajibu tu vizuri ili waelewe.

Inategemea ni vitu vya aina gani tuongelee hapa lakini kama ni elektroniki kuna maduka za elektroniki huku Kenya kama ni manguo kama ni nguo tuna mahali ya kununua nguo kuna duka ya nguo kama ni vyakula kama vile mboga au vitu vya shamba twavinunua katika soko kama ni nguo pia tunaeza nunua soko kuna soko ya manguo hizi nguo za mitumba, nguo ambazo si mpya. Na pia kama ni hizi vitu vya duka kama chumvi, mchele, sukari. Twaeza nunua kwa supermarket. Naam kwa hivyo, vitu vyote vina pahali pa kununua. Hatuna mahali moja penye, ambapo utapata kila kitu, unless kama uko mahali kama Nairobi. Unaeza pata hii mall, kila kitu kikiwa mahali moja. Kwa hivyo unaeza nunua Lakini watu wengi kama ni vitu vya shamba, watu hupenda kununua katika soko. Kwa sabu, ikiwa hapo ni vitu fresh.

Rangi ambayo inanipendeza kwa yote ni rangi ya Sion. Sijijua kwa kiswahili kineweza kuitwa rangi ipi. Naona Jeminai ama chat GPT yasema ni rangi ya samawati ya bahari. Lakini ni kiangalea samawati ya bahari ifanani na Sion kabisa. Ni kama mchanganyiko wa rangi ya samawati na rangi ya kijani kibichi. Waona, kama ile kampuni ya Kenya Power ya kitambo Ilikua ina paka hiyo rangi katika magari zao na pia katika mijengo yao Kwa hivo ni hiyo rangi ya sion, ndo mimi hupenda Nikona nguo kadha na sana sana t-shirt ilio na rangi ya sion Sijapata trouser ilio na rangi ya sayan Sijapata suruali ilio na rangi ya sion Lakini hiyo ni rangi ambayo ina nipendeza nyumba yangu nitapaka rangi ya sion. Mi hupenda hiyo rangi.

Mimi ni mkenya kwa hivo maramingi asubuhi twapenda chai ni kama tumezoea chai na sana sana mimi natoka Mimi mzazi wangu anatoka maeneo ya kericho wajua chai nyingi hupandwa huko Kwa hivyo Sisi tumezoea chai lakini mii hupenda kahawa zaidi ya chai Kwa hivyo kahawa na maybe maandazi au kahawa na keki. Na angalau kukuwe na kitu kama mayai. Kukue na kitu yoteyote ya protein. Inaeza kuwa mayai. Inaweza kuwa sausage. Inaweza kuwa kuna ambayo tunaita smoky. Chotote kilicho na protini. Kwa hivo maandazi na kilicho na protini. Au chapati. Mii hupenda chapati sana pia. Naeza sema hiyo ndiyo chakula ambayo naipenda kwa yote. Chapati naeza kula chapati na kitu chochote. Kushinda ata ugali. Kushinda ata ugali. Swali la kwanza liko likuwa limeniuliza kati ya ugali na wali Nika chagua ugali Lakini kama ni ugali na chapati Nikachagua chapati.

Kuseme kweli mimi si mtu wa sherehe sana. Waelewa Kenya ama maeneo hii yetu jina sherehe linaeleweka kito fauti. Sherehe ni ya kukunywa pombe, kujibamba kuwa nje na marafiki. Ilia zile za usiku katika klabu, katika densi, disco, vitu kama hivyo. Lakini naelewa katika kiswahili sherehe ni kama vile harusi. Au sherehe ya kumsherekea mtu. Alie maybe pengine aliye maliza shule. Vitu kama hivyo. Sija weza kuhudhuria sherehe nyingi vile. Lakini naweza sema sherehe nzuri ni ile kama ya disemba ya Christmas. Ambayo familia nzima hukutana. Na husherekea pamoja, mnakula pamoja. Pia mnatembelea watu wa siojiweza. Mnawagawia kidogo ambacho hawana. Mna sherekea pamoja na watu. Ina njia nzuri. Hio ndio sherehe nzuri kwa ngu. Na hio ndo sherehe ya kupendeza.

Kazi ya kujitolea natumahi unaongelea ile voluntary work, nimefanya, nimekuwa, nimekuwa, iko mpaka saa hizi, ni ile nimeenda katika taoni nyingine, nimeenda katika jiji lingine nikatoka Nairobi. Nikiwa Nairobi hili tulikuwa na hili organization yaitwa Elimisha Charity Foundation nilikuwa director wa mambo ya teknolojia, mambo ya ICT Sisi ndio tulikuwa tunashughulika na kupanga, mambo na kuhamasisha katika mtandao kufanya ile updating na vitu kama hivyo na pia mambo ya picha, vitu vingi ambayo inahusika na mambo ya ICT na tulikuwa tunaenda kutembelea watoto katika children's home ile nyumba ya pale ambayo watoto hawana wazazi na pia vitu kama hiyo wale street children wale huishi katika streets na pia vitu kama hivo na pia nimejiunga na red cross mara moja ni ile katika jiji hili hakuna hao watu wa red cross pande hii wako katika Nakuru lakini nilikuwa mmoja wao pia nilikuwa najiunga na wale wa shule wanaoenda katika mashule kufanya uhamasisho ni kazi ya kujitolea hiyo hatukuwa tunalipwa.

Wakati mzuri wa kufanya mazoezi ni wakati wa asubuhi wakati umeamka uko na njaa na ukifanya mazoezi ya unabani hiyo kalori kwa wingi sio kama jioni wakati umeshiba wakati ume mi naona kama ni wakati wa asubuhi au jioni kabisa kama umetoka kazi na haujakula lunch kawa sababu ni mzuri mwili kuchoma hiyo mafuta na kuchoma hiyo misuli inachoma kwa wingi kulikoo wakati umeshiba na kwa ugumu na itakuwa hata hasara unakula alafu uneaenda fanya mazoezi ni afadhali ufanye mazoezi ndio ukule Waelewa.

Kwa kawaida, napanga kazi yangu kwa kupa kipaumbele. Kuna kazi nazihitaji, ziko na dharura, kuna zile ambazo hazina dharura, kuna zile ziko na maana, kuna zile ambazo hazina maana sana, kulinganishwa na zingine kwa hivyo. Napanga wa kipaumbele. Alafu jambo la pili inamaliza kazi yangu kwa wakati. Ili kuepukana na msongo wa mawazo. Alafu jambo la mwisho la maana. Fanya kazi vizuri nikiwa na shinikizo.

Wakati mwengine na njia mengi wakati mwengine na kuona wasiwasiki dogo inatagemi na wakati wakati mwengine na kuona imani kuhusu kama kazi yamba wanimifanya kuwasilisho lango lakini inatagemi na inawasilisho na kule nilikuwasilisha.

Naam, napenda sana kujaribu vyakula vipya Hata kupika sio kula pekee Napenda kujaribu njia mpya za kupika.Mimi huangalia kwenye mtandao wa youtube, naangalia jinsi watu wengine wanavyopika sana sana katika nje nchi Niangalie wanavyopika vile ni tofauti na njia yetu ya kupika hapa katika nchi yangu. Na nijaribu hiyo njia nione vile chakula ambavyo itaonja. Napenda kujaribu sana kupika na pia kula. Niende katika hoteli tofauti, kama katika menu kuna chakula kipya, nikiangalie na nikijaribu.

Sana sana habari siku hizi twaziangalia katika mtandao wa Facebook na mtandao wa TikTok lakini sana sana ukitaka ha zile habari za haraka ni mtandao wa X mtandao huo una nidhamu na habari zake ni za kuaminika ukilinganisha na hiyo mitandao ingine ya Facebook na mtandao wa TikTok mtandao wa X ni wa haraka, habari zatoka haraka na nizakuaminika na ni wanaita in real time kwa lugha ya kingereza.

Inategemea tunaongelea nikiwa mtoto wa umri wa miaka mingapi hivi Lakini kumbukumbu ambayo naikumbuka vizuri ni wakati nilikuwa Tuseme miaka kumi na tatu hapo nikiwa katika darasa la sita, tano sita hapo Kulikuwa na hawa watu wanakuja kutuonesha filamu usiku kwa hivo pale ambapo tulikuwa tunaishi nilikuwa napenda kutoroka usiku bila wazazi kujua Tunaenda kuona filamu inaya ambayo ilikuwa inaoneshwa na narudi Ukumbuke hii ni wakati mwaka wa elfu mbili na tano, elfu mbili na sita hapo huo wakati hatukua tunaweza kupata Sio kila mahali kulikuwa na televisheni Hata sisi hatukuwa nayo Kwa hivyo sisi tulikuwa tunapenda kutoroka na tunarudi usiku saa nane, saa tisa bila wazazi kujua Wakati mwigine mzazi alijua tunachapwa Lakini tukaanza kujifunza kuomba ruhusa Lakini kwa yote nitasema ni hiyo kumbukumbu ya kuona Filamu hizo zili nilikuwa nazipenda sana Naam.

Inategemea ni mchezo upi kama ni mchezo wa raga ambao tunita rugby huku Kenya wachana na ile rugby ya marekani kama ni mchezo wa raga mi napenda kucheza lakini kama ni mchezo wa kandanda ama soccer huo mchezo nitautazama nilikuwa kipa kitambo lakini siku hizi napenda tu kuitazama nakufanya ubashiri pia inategemea mchezo wa tenis mchezo ule wa table tenis hii ingine ya badminton na aina zingine kama hizo ningependa tu kucheza ile kujifurahisha na pia napenda kutazama kama basketball na pia kuna mchezo mmoja ule wa lawn tennis na pia kuna mmoja ni mesahau mchezo wa mchezo wote tu mimi napenda kutazama mi napenda kutazama kwa hivo inategemea ni mchezo upi.

Siku hizi sichezi sana lakini kama ni kucheza ningependa tu bado mchezo wa raga Nilikuwa naupenda sana tulifika hadi kiwango cha katika national Lakini kama ni kuchagua sahizi nitachagua bado mchezo wa raga au kama na chaguo lingine nitachagua mchezo wa table tennis. Nilikuwa naupenda mchezo huo kwa sababu una raha yake.

Kuna njia nyingi ya kukumbatia na kushambulia mabadiliko kazini. Njia rahisi na ya kwanza ni kujaribu kuzingatia faida na hasara ya mabadiliko haya. Mabadiliko haya yananihusu kivipi na ninaweza kuikumbatia kivipi. Na pia kuangalia njia nyingine ambayo naweza kutumia. Kuweza kufanya mabadiliko haya yaninufaishe mimi mwenyewe kibinafsi. Na kuwanufaisha wale ambao wako chini yangu. Kama mimi ni msimamizi wao ama pia katika akiwa kidepartmenti yetu waelewa.